Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi binafsi napenda sana kukunywa maziwa. Maziwa hua inanipa furaa na maziwa hua inanipa tu wakati rahisi sana na maisha angu. Sababu hata ile ladha ambayo natoa kwa maziwa, utapata kwamba ni matamu zaidi. Na ninapo kunywa maziwa, mimi huwa najaribu kuangalia ni namna gani hiyo maziwa itanifanya nihisi na namna gani nitaeza kuhisi baada ya kukukunywa hiyo maziwa. Na utapata kwamba maramingi napo kunywa maziwa, hua nakunywa wakati ambapo labda sijakula kitu Ama wakati ambapo bado nataka nguvu kidogo, labda ya kuenda nje na sijaeza kukula na hiyo, hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipa furaha na inanipa tu wakati rahisi na maisha yangu pia sababu unapo kunywa maziwa, unafaa uwakikishe kwamba, vitu zote ambazo unafanya ni muhimu na vitu zote ambazo labda unafikiria ni muhimu zaidi. Na pia, ninapo kunywa maziwa, huwa najipata tu kwamba nimeeza kufanya vitu aina kadha wakadha sababu maziwa inakuja na nguvu mingi na inakuja ule mtu yote ambayo anaikunywa na kwa mfano kama alikuwa hana nguvu zaidi utapata kwamba akikunywa maziwa anapata nguvu, anafurahishwa anahisi vyema kwa mafikira zake pia sababu ile nguvu yote ambayo maziwa inakuja nayo inamaana kwamba yeye binafsi atahisi vizuri na atasikia ni kwamba hata hisi vizuri na atasikia tu kwamba hata ye binafsi ako na furaha tu. Sababu maziwa pia ukiangalia, ukiangalia sababu mtoto huwa anakunywa maziwa ni ile kumpea nguvu na aweze kukua mkubwa haraka. Na haya yote, naeza sema ni ukweli sababu mimi pia ninapo kunywa maziwa, hua najihisi vizuri, hua najihisi mtu mwenye nguvu, na huwa najiisi mtu mwenye bahati sana ya maisha sababu, siezi sema kwamba sio kila mtu anapenda maziwa Lakini mimi ninapo kunywa maziwa huwa naona kwamba ninafuraha sana na nikotu na wakati mwema na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipea uwezo ya kukwana mafikra mazuri Ama uwezo ya kuwakikisha kwamba vitu zote ambazo nazifanya ni za maana Ama tu ile hali ya kuwakikisha kwamba vitu zote ambazo najihusisha nazo ni vitu ambazo zinaezachangia pakubwa katika maisha yangu kwa marahisi Ama kukua na tu ile uwezo ya kukua na nafasi nzuri tu ya kimaisha na maziwa kivyangu huwa ni kama chakula ya maana na ninapo kunywa hiyo maziwa, nguvu yangu pia huwa naona ikirudi na huwa naona huwa najihisi vyema sana na ndiyo, moja wapo ya sababu ambayo mimi huwa napenda maziwa ni kwamba, pia haina madhara yeyote kwa mwili yetu. Unapo kunywa maziwa, utapata kwamba wewe binafsi, uko na wakati rahisi na uko tu na nafasi nzuri ya kuweza kuakikisha kwamba vitu zako zote ambazo unazifanya ni mazuri ama yanachangiwa pakubwa sana katika maisha yako na hiyo ndio jambo la maana sana. Sasa tena naezaongeza kusema kwamba maziwa hua inachangia pakubwa kivyangu kila wakati ninapo ikunywa huwa nahisi vyema sana na huwa inachangia pakubwa katika mimi kukua na afya njema sababu pia daktari wangu aliniambia kwamba nafaa niieze nijaribu kukunywa maziwa angalau kila siku sababu itaeza kunisaidia kutokuwa na magonjwa mengi na itaeza kunisaidia kuweza tuku jaribu kufanya mambo zangu kwa njia nzuri na pia hata afya yangu itaeza kukua nzuri njema na ile ambaayo yenye sio lazima niendi kwenye hospitali kila siku kutibiwa na daktari na sasa kwa hayo naeza sema tu maziwa ni muhimu kwa maisha yetu na tunafaa tu tuwe waangalifu ama tuwe tuwe na njia moja nzuri ya kuwakikisha kwamba Tumeeza kueneza umuhimu ya watu kukunywa maziwa sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itatupa furaha nakaa tu kama jamii Asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Si watu wengi huwa wanaelewa kwamba wanafaa watie bidii katika maisha. Lakini, pale ambapo, pale ukiwa kwenye kazini, hata unapo jaribu kufanya kazi, unafaa uhakikishe kwamba, labda hata vitu unajihusisha nazo, ziwe ni vitu za mana, na hata ukitaka usaidizi, Unafaa uhakikishe kwamba Hata ukitaka usaidizi unafaa uhakikishe kwamba umeweza kuongea na unafaa uhakikishe kwamba unajifurahisha na hiyo hua ni jambo nzuri sana na mimi ni napokuwa kwenye kazini huwa nahakikisha kwamba wakati ambapo labda na hitaji msaada ama nikona kitu ambacho kinanisumbua huwa nahakikisha tu kwamba kwamba nimeeza kujilinganisha na nimeweza kujiuliza tu maswali kama nitafurahia bila kuuliza msaada na kama nitaona kwamba sita hisi vizuri bila kuuliza msaada Nitahakikisha kwamba nimeweza tu kuambia mtu Nimeweza kuelezea watu hiyo kitu jambo ambayo labda ina nisumbua kwa wakati fulani na baada ya hapo huwa nina tu ile nafasi ama ile furaha ya kwamba ama ya kuelewa kwamba Angalao ni napo ongea na labda wale marafiki wangu wa kazini itakuwa shwari kwamba nawezapata usaidizi kwa jambo moja au nyingine na usaidizi sio lazima tuikuwe kwa maana ya pesa ama hali tu ya kusaidiwa kifedha hiyo hapana kivyangu huwa naona kwamba usaidizi sana sana ambayo unawezahitaji sana sana hua ni zile usaidizi za kima wazo, kima fikra, hali ya kikazi ama pia tu kusaidiwa kufikiria wakati wa kufanya jambo moja au lingine na hiyo hua ni kitu ya maana sana Sasa ninapo saidiwa kwa kima fikra, ninapo hitaji hiyo hua inanifuraisha, hua inanipea tu uwezo ya kukua mtu wa maana na hua inanipea tu ile hali ya kujua kwamba angalau huyu ananihitaji, huyu ananijali ama huyu anawezanisaidia kwa njia moja au nyingine na pia hiyo ndiyo hali ambayo huainasaidia sana katika watu kuweza kuelewa kwamba labda wakona furaha ama labda wakona rafiki wa dhati na hiyo kukua na rafiki wa dhati ndiyo jambo ambayo hua ni muhimu sana sababu kuna watu ambao wanaweza kusaidia kwa kifedha lakini kwa kimawazo utapata kwamba labda hawana hiyo haraka ama hawawezitaka kukusaidia kimawazo na maramingi utapata kwamba watuwengi wanapata ile tatizo Wanapatwa na zile matatizo ya kimawazo sababu dunia ya kisasa watu wengi wanapatwa na wanapata shida Wanapata shida sana kwa kimawazo na hizi mawazo huazinaletwa na hali ngumu ya maisha ama tu zile changamoto za kila siku za kimaisha na haya yote tunafaatu zingatie kabla tuweze kusaidiana na tunafaatukuena wale marafiki ama tunafaatuwe pia wale marafiki kwa wenzetu ambao wanaweza kuwaskiza wenzetu na ambao wanaweza saidia wenzetu kukuana mafikira mazuri na ambao pia wanaweza hakikisha kwamba hawa jiangalili itu haobinafsi wanafaawaangalie kwamba marafiki waopia wakoshwari na kwamba vitu zao pia zinaenda shwari na hiyo ndiyo jambo lamaana Sasa pia kivyangu pia nawezaongeza na kusema kwamba unapo jilinganisha na watu ama kuangalia haya yote Unafaa tu kuwa makini na uhakikishe kwamba vitu vyote ambazo unazifanya ni vitu zamaana na zikue ni vitu ambazo Hata kama ni marafiki wako wanataka usaidizi, unafaa uhakikishe kwamba unaweza wasikiza na mnaweza kuelewana kwa njia moja au nyingine sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itakusaidia ama itawasaidia kukuwana urafiki nzuri ama itasaidia wewe na marafiki wako mkuetu na iletu hali ya kujuana na kuelewana kwanjia moja nzuri ama kwanjia moja ambayo inasaidia kwa kila mtu kuhakikisha kwamba maisha yake angalao ni rahisi kidogo ama ni yameweza kwendelea vyema Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Kivyangu naezasema mchezaji bora wa mpira wa kikapu nezasema kwamba ni ule ambaye huwa nanifurahisha sana ni ule ambaye kila mtu anapenda anaitwa Lebron James. Kivyangu nimeishi nikifuatilia Lebron James kwa miaka sasa na nimekua nikiona vile ambavio anacheza vizuri na vile tu wa ambavio anajua kukimbia na kuchenga wale wachezaji wengine. Na huyo mchezaji ni mojaepo ya wale wachezaji wakali sana kwenye dunia mzima na hiyo uchezaji wake najua kwamba watu wengi huwa wanapenda Sasa kivyangu naezasema yeye ndiyo mshiriki ama mchezaji mbora zaidi ya mbao ni meza kutazama akicheza na hiyo ni jambo mbora mbora muhimu sana Naeza sema pia nampenda kwa sababu hata anapocheza utapata kwamba anacheza kwa nidhamu nzuri na anacheza kwa nidhamu ambayo watu wengi sa zingine wanaezashindwa kufuatilia sababu watu wengi wanapocheza na labda wakose hiyo mpira utapata kwamba wanakasirika na utapata kwamba hawanafura na hiyo ndiyo sababu moja kuu ambayo huwa inafanya napenda, napenda huo mchezaji na saa zingine, mchezaji anapo kosa nidhamu, utapata kwamba sio kila mtu ataeza kujishirikisha na ye na yeye maramingi ata akiuwa pale kwenye uwanja, utapata kwamba anajaribu kuambia, anajaribu kushawishi wale wachezaji wengine Wakikisha tu kwamba wakona nidhamu na wasieze kuleta vita kwenye kiwanja na hiyo inaonyesha kwamba vile yeye ni hodari na shupavu na anayeshimu kila mtu na anayeshimu tu hiyo mchezo wakikapu kwa kiujumla na ni kutokana na hiyo ndiyo pia tunezakikisha kwamba Hata mafikira zetu zikoshwari na vitu zote ambazo tunafanya ni nzuri tukiwa wachezaji Sasa, huyo mchezaji ambayo anaitua Lebron James Pia neza kumbuka kuna wakati ambapo alikuwa anacheza na neza kumbuka yeye ndiyo alikuwa amefunga vikapu mingi zaidi katika mchezo huo na hiyo ilikuwa ni moja hapo ya siku ambazo alieza kufunja rekodi ya dunia ya vikapu mingi zaidi kwa mchezo moja Nakumbuka watu wakisema yeye ndio alikuwa ni mchezaji hodari saidi wakati huo na ilikuwa ni moja hapo ya siku ambazo pia tunezasema ilikuwa ni siku ambazo labda ilikuwa ni wakati ambapo tu watu bado walikuwa nashindana kujua ni nani mchezaji hodari na vile alivavunja hiyo rekodi watu wengi walieza kumkubali na kuona kwamba ye hamecheza vizuri na anajua vitu ambazo yu anafanya na hiyo ujuzi yake pia ambayo anapenda zaidi ni hile ujuzi ambayo anayezaruka juu vyema na anezaruka juu kwa sana na anaporuka hivo, hua anezaruka juu kuliko kila mtu kwenye wanja wakati huo na hiyo pia ni ujuzi wake ambayo hua inanifraisha Sasa maramingi ninapo kaa, hua nahona kwamba Maramingi ninapo kaa na kufikiria, hua anahona kwamba yeye Alieza tukuzaliwa kwa maisha nyuma ambayo Alitia bidi sana kweza kufika hapo ambapo alikuwa Hata halipo kuwa akijaribu kwanza mchezo huo Halipatwa na shida zaidi na halieza tu kukuwa na wakati mgumu sana Kweza hata kupata nafazi pa kucheza Lakini vila halipata halitia bidi zaidi na halieza kukwakisha kwamba ule muifadhi wake wakwanza ambaye halimpata Halieza kujua kwamba huyu anatia bidi na halieza kumpeleka kwenye timu kubwa na hapo ndipo maisha yake ikanza kusonga na kivyangu, hiyo huyo ni mchezaji hodari na ananipea wakati nzuri ya mafikra na anafurahia tusana.

Naam ni ukweli, mimi kivyangu nimewai enda kwenye maonyesho ya sanaa na nilieza kufurahia sana, aina tofauti tofauti za sanaa na hiyo ilikuwa ni mojawepo ya siku ambazo naezasema siyezi sahau kwenye dunia ama kwenye maisha yangu. Sababu hiyo siku nilipatwa tu ile furaha ya kuona aina tofauti tofauti ya vitu za ambazo zilifanyika kitambo ama aina tofauti tofauti ya labda zile sanaa ambazo watu wanapenda kutoka kwa maisha yetu ya kitambo Kwa mfano hata wimbo, hizi mawimbo, zile hadithi za kuambiwa na pia moja wapo ya hizo hadithi zilikuwa zinahusu jinsi ambavyo labda tulikuwa tu vile binadamu tulizaliwa kitambo na hiyo ilikuwa ni moja wapo ya njia ambazo nilieza kushukuru vile watu wamebahatika ama watu wakona talanda tofauti tofauti katika dunia unapopata Unapo kuwa na wakati kama hiyo ama wakati kama huo Unafaa uakikishe kwamba unapata nafasi yako ama unafikiria vizuri na kuelewa kwamba ni vitu kama gani na gani ambazo unaezataka kujifunza kutokana na hayo na kuakikikisha kwamba tu maisha yako labda inaenda vyema. Na kivyangu pia naeza ongeza kusema kwamba maonyeshu ya sanaa ilieza kunifungua macho sana na kushukuru vitu mingi sana ambazo labda wakati wa kitambo singeeza kuyajua. Na vitu kama hizo zinapotokea, unapata kwamba hata hapo mbeleini, utapata kwamba uneza kumbuka ni jambo ipi na ipi ambazo zilifanyika ama ni vitu ipi na ipi ambazo labda zilifanyika wakati fulani na hizi maunyesho za sanaa huwa zinatuonyesha huwa zinatukumbusha jinsi ambavyo labda tunaeza jinsi ambavyo labda tunaeza fikiria ama tunaeza jaribu kuhakikisha kwamba haya maunyesho yanaendelea kukua na hayapotei kwenye dunia yetu na nimaunyesho kama haya, ndizo ambazo zitatupa uwezo ya kuakikikisha tu kwamba tunaeza kuelewa vitu mingi na tumeza kushukuru Tumeza kushukuru labda hao waonyeshaji na wale watu wote ambao pia labda wanapenda hizo maunyesho za kisanaa sababu ata watoto, watoto wanapo pelekwa kwenye hizi maonyesho za kisanaa Utapata kwamba wao wenyewe wanaishi kukumbuka na wanaishi kutosahau haya yote wanapo kaa na kufikiria haya, huwa wanaona kwamba wanafurahia na wanaona kwamba wanashukuru tu kwa zile vitu ambazo labda maisha yao imeweza kuwaona kutazama kwa wakati fulani sababu hizo ndizo huwa zinachangia pakubwa katika wao kukua na wakati nzuri ama mafikra tu mazuri na pia kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba sanaa ni jambo la maana na sanaa pia ni muhimu tu kwa kila mtu kama kuna watu wanailinda. Hakuna haja, useme unapenda sanaa na hujui hata mtu yote ambaye anaendelea na hizo kisanaa kama ata tuseme kama hata uimbaji, ama kutega zile hadithi za kitamaduni, ama hata jandoni hiyo sio jambo nzuri angalau unafaa ujue jinsi gani, ama jinsi gani ambazo unafaa ufanye kuakikisha tu kwamba sanaa yako inaendelea shuari ama sanaa za kitamaduni zenyu Zimelindwa vizuri ama zimeifadhiwa kwa njia moja au nyingine sababu ni kutokana na hizo ndizo pia sisi maisha yetu itaendelea kukua na iyo ndio itafanya tukue na ile uhakikisho kwamba maisha ya sanaa ama sanaa zetu zitaendelea kukua vyema na kwamba kila kitu kitaeza kuifadhiwa kwa njia moja au nyingine unapo Tunapo ifadhi hizi huwa ina maana kwamba ata maisha yetu uwa inezaendelea kuwa mazuri na zile vitu zote ambazo tunazipenda yanaeza tiliwa maanani na kulindwa vyema na hiyo ni mojawepo ya mbinu ambazo tunaezatumia kuakikisha kila kitu iko shwari asante.

Naam, asante sana na hiyo, hiyo swali. Naweza sema kwamba kivyangu, ile siku ya kupendezwa sana ni kivyangu ni ile siku ya krismasi. Sababu, mimi ni mkristo na hiyo ndiyo siku ambacho utapata kwamba tumekutana kama familia. Na pia tunapokaa kama familia, kuna vile hua tunasherekea, tunapiga gumzo, tunashukuru, namna ambavyo labda, tunafaa tusaidiane ama kuhimizana kwa njia moja au nyingine. Sasa hii yote huwa inachangiwa pakubwa na sisi kukuwa watu wenye mafikira mazuri na watu wenye, watu ambao ni watu wa maana na watu ambao labda tunaezajisaidia katika njia moja au nyingine. Na tunapokaa pia kwa hiyo huwa ni hakikisho, hiyo huwa ni hakikisho kwamba labda tuko na furaha na labda kuna kitu ambacho kutunajaribu kujadiliana kwa njia moja au nyingine. Na kivyangu, hiyo huwa ni jambo moja muhimu sana katika maisha. Unapoeza kukaa tu na familia yako ama wale watu wote ambao wanakujali na kuhakikisha kwamba vitu zako zote zinaenda shwari, utapata kutu kwamba kila kitu kinaenda shwari na hata wewe binafsi unafurahishwa na matendo ama matukio ya hiyo siku ya krismasi. Nimesema siku ambayo mi hupendezwa ni krismasi kwa sababu mingi. Moja hapo ya hizi sababu ni kwamba, krismasi ni siku speciali kwa kila mtu ama kwa wale watu ambao na wajua sana kwa sababu hiyo, hiyo ndiyo huwa ni siku ambayo tunahimizana kwa njia moja au nyingine. Na munapoeza kukaa tu chini na kuimizana kwa njia moja au nyingine, iyo huo inamaana kwamba mumeweza kupeana heshima zenyu na mnajifurahisha kwa njia moja au nyingine na hiyo ndiyo jambo la maana sana katika maisha Sasa mimi pia kivyangu Ninapo weza kukaa chini na watu ambao na waamini, ama tunaminiana hivo huwa inanipea nafasi nzuri Ama huwa inanipea furaha, huwa inanipea furaha tele na kila saa ama kila wakati tunapokaa na kufikiria haya yote mimi huwa naona kwamba na nafurahia na huwa naona kwamba mimi kivyangu napata tu ile nafasi ya kupiga gumzo na watu wengi ama wale watu wote ambao wananidhamini ama wale watu wote ambao wanaona kwamba ni watu wote ambao wananishukuru kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndio jambo ambayo ni ya maana sana Sasa kwa kila siku, ningependa tu kuhakikisha kwamba labda hata vitu zote ambazo ujihusisha nazo katika maisha yawe ni mazuri na yawe ni yale ambayo yanachangia undugu na urafiki sana sana kwa maisha yetu ya kila siku na hiyo huwa ni jambo nzuri zaidi, na ni jambo ambayo itachangia pakubwa sisi wenyewe kukuwa tu na nafasi nzuri wakati mzuri na kukuwa tu na furaha sababu bila furaha hatuwezi kuwa na wakati mwema na haya yote yanaweza changia pakubwa yanaweza changia kwa njia moja au nyingine kwa sisi kukuwa na furaha na sisi kukuwa na wakati mgumu sasa badala ya kukuwa na wakati mgumu mimi hupenda kukuwa na furaha wakati wa hizi masherekee hizi masherehe sana sana wakati wa krismasi sababu hiyo ndio wakati ambapo munaweza patikana wote kifamilia na munaweza jisaidia kwa njia moja au nyingine Sasa mimi kivyangu hiyo ni moja ebu ya mbinu ambazo mimi huwa natumia kusukuma wakati wangu wa krismasi na kufurahia tu yale mandhari ya nyumbani na kushukuru tu wale watu wote ambao wananipa furaha na wananipa nafasi nzuri kimaisha sababu hiyo ndio jambo ambayo ni hiyo ndio jambo ama hiyo ndio kitu ambayo ni ya maana zaidi katika maisha na unapo weza kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye uko na yeye anafuraha Hata weww binafsi utaweza kuwa na wakati mzuri, utaweza kushikwa na wakati mwema sana na utaweza kujihisi vyema na hiyo ndio jambo ambayo inafaa sana katika maisha haya yote ninapo angalia, mimi huwa naona kwamba ni mzuri kukuwa na watu ambao unawapenda wakati wa shida na furaha sababu hao ndio watu ambao wanakujali zaidi. Asanti.

Naamu, asante sana kwa hiyo. Naezasema kwa sasa, kwa sasa sidhani kama kuna mtu ambaye apendi kusoma maono mitandaoni. Sababu, mitandao zetu za kisasa, ndizo zimendelea kuchangia pakubwa katika sisi kuona hii jambo na hii. Na hiyo huwa inaakikisha kwamba tu, tumeza kusoma vitu mingi na za kimaisha. Na saa zingine unapo soma maoni utapata kwamba unakosa kuelewa ama unaelewa zile vitu muhimu za kimaisha na zile vitu ambazo zitachangia pakubwa katika sisi kukua jinsi ambavyo labda tuko kwa sasa na ni muhimu pia saa zingine kweza kujua ni maono gani na gani ambazo ni muhimu kwa maisha na pia ninaposama maono mimi kwa ninaposama maono kwenye mitandao za kijamii huwa inanifungua macho kujua huyu anafikiria nini ama ni kitu kipi ni muhimu sana katika maisha ya huyu ama jinsi ambavyo anaona na haya yote huwa inachangia, huwa yanachangiwa sana wa yanachangiwa sana katika vile tu ambavyo tunafikiria kuhusu vitu tofauti tofauti na maisha na tunafaa tuwe tu waangalifu kutokana na labda zile maono ambazo tunaeza zisoma, zile ambazo labda sii mazuri na zile ambazo labda zinaeza tufanya tuhisi vibaya. Na hayo tunafaa tukuwe tunayajua sana sababu bila kuzijua tutajipata kwamba tuko katika maisha mabaya na tuko katika labda yanaeza tudorora yanaeza tufanya tudorore kiafya na hiyo siu jambo nzuri sana. Sasa kwa sasa, naezasema kwamba ni muhimu pia watu waeze kuelewa ni kitu kipi na kitu gani na gani ambacho kitachangia pakubwa. Sisi tuweze kukua watu wa maana na watu ambao tuna heshimu maono ya watu wengine pia sababu. Tunapo soma maono ya watu wengine inamaana kwamba tunafaa tuwaheshimu, tuzikubali na tuweze tu kujua kwamba Sio kila mtu atakubaliana na wewe kwa njia moja au nyingine Kuna watu ambao labda kazi yao ni kukupinga na kuna watu labda wataona kwamba Hata hakuna haja ya kueza kuelewana na wewe kwa njia moja au nyingine sababu hawaoni iyo umuhimu hau kazi yao kuu ni kuona tu kwamba wamekupinga na umeona kwamba wewe binafsi, labda wewe binafsi huna mafikirio mazuri. Ilhali, saa zingine uneza kuwa tu na roho mzuri ya kutaka kusaidia watu, lakini utapata mtu anakupinga zaidi na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa mimi kivyangu nezaongeza kwamba kukua na maono mazuri ni muhimu sana na pia kuheshimu maono ya watu pia ni muhimu sana. Saza tunafaa tukuwe tu waangalifu kwamba tusieze kudhuru watu kwa mafikra zetu na tusieze kukua watu wenye madharau. Hata tunapo peana maono sababu hiyo sio jambo nzuri zaidi sana. Na wakati ambapo mutu wanaisi kwamba amedharauliwa, hataona kwamba yeye binafsi hako pabaya na yeye binafsi labda hajaeza kupata jambo moja au lingine na hiyo hua sio jambo nzuri sana. Sasa kivyangu pia hiyo ninapokaa chini saa zingine na kusikiza maono za watu ama kuyasoma kwenye mitandao za kijamii huwa huwa najiambia ama huwa najiuliza maswali mengi na sana sana kitu ambajo mi huwa nataka kujua ni kwamba kama huyu ako na lengo gani ya kimaisha ama ako na lengo gani na hii maoni yake kama ako na malengo ya kukasirisha watu mimi huwa naeza kuyapita tu Lakini kama ako na malengo ya kujadiliana tu vyema Mimi saa zingine hua najipata nimejadiliana kidogo na hiyo ni jambo nzuri zaidi na ni jambo ambayo najua wale watu ambao hawapendi kusumbuana na watu kama mimi hua wanapenda zaidi na hiyo ni kitu moja nzuri na kukua na maono mazuri sababu hiyo ndio kitu ambayo inafaa Sasa tena kivyangu pia Naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa tu kwamba maono ni muhimu na kukua na maono mazuri pia ni muhimu na haya yote yanatuchangia katika maisha yetu ya kila siku asanti.

Na, asante sana kwa hiyo swali, naeza sema kwamba, kuna vitu mingi ama kuna vitu aina kadha wa kadha ambazo mimi huwa najipata nimefanya Wakati tu ambapo naeza taka kuanza kazi ama wakati ambapo naanza kazi na mara mingi, utanipata kwamba, utanipata kwamba kitu ambacho nafanya ni kitu ya vitu ambavyo labda najihusisha nazo ni vitu kama kwa mfano kwanza kabla nianze kazi na naenda na nimefika kwenye ofisi huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kusalimia watu na nimeweza kusalimia hao wenzangu wote ambao na ambao ni labda nafanya nao kazi na pia huwa nahakikisha kwamba nimefanya hiyo yote kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba kwamba tu siku yangu ianze vyema na nisieze kuvurutana na watu sababu unaposalimia pia wafanyi kazi wenzako Utapata kwamba una furaha na hao pia wako na furaha ya nyinyi kuweza kushirikiana kwa njia moja au nyingine na hii yote huwa inachangiwa pakubwa kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo unafanya Ama vitu zote ambazo unafanya pamoja ni kitu ambacho labda kinawasaidia na kinawasukuma vizuri kimaisha na kinajaribu kuwaeleza kitu moja au nyingine na hiyo ndio jambo la maana Sasa ninapoweza kuwasalimia huwa nahakikisha kwamba labda nimewajulia tu hali yao na mimi pia nimewaambia hali yangu vile iko vile ilivyo na hiyo huwa inachangia pakubwa zaidi kuhakikisha kwamba hata tunapoendelea kusaidiana hapo mbeleni hatupatikani na matatizo Ama hatujipei matatizo na hiyo utapata kwamba ni ndio njia rahisi ama njia mufti kwa kila mtu kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo anajiosisha nazo ni mzuri na vitu zote ambazo tunafanya ni mzuri zaidi na kivyangu hiyo naona ni moja wapo ya mbinu ama njia rahisi ama mwafaka ya kuhakikisha tu kwsmba kila kitu kinaenda shwari kwenye kazi sababu bila maono mazuri ama kuongea vizuri hiyo huwa ina maana kwamba kuna tatizo kubwa sana na inaezaleta matatizo kwa ile hali ya kujaribu kukamilisha zile kazi zetu za kila siku za kikazi Ama zile tu vitu ama ile tu hali ya ku kuongea na kuzungumza na wenzetu kwenye mazingira kikazi na hiyo ni kitu muhimu sana Pia kabla nianze kazi sasa huwa nahakikisha kwamba nimeswali nimepiga swali yangu vizuri Nimeomba tu nishukuru mwenyezi mungu kunipea siku na kunipea hiyo nguvu ya kufika kwenye kazini sababu hiyo hiyo ndio jambo ambayo huwa ni muhimu na ni jambo ambayo huwa inanipa pia fursa Ama inanipa wakati mzuri zaidi na kuhakikisha kwamba nimeweza kuongea na nimeweza kuomba tu mwenyezi mungu anipe wakati rahisi ya kufanya hiyo kazi na wakati rahisi ya kushukuru haya yote ambayo labda yanaeza nitokea kwenye kazi na nikuwe niweze tu kuwa na wakati mwema sababu bila kuomba utapata kwamba uko na wakati mgumu, saa zingine utapata kwamba hauna furaha na hii yote labda inaweza kuwa inatokea kwa kutorudishia mwenyezi mungu asante kwa kukupea baraka ya maisha leo na hiyo inaezafanya uhisi vibaya sana. Sasa pia jambo lingine pia mimi hufanya ni kuhakikisha tu kwamba nimeweza kuona kuangalia ratiba yangu ya kila siku na kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo labda najihusisha nazo ni mzuri na ni vyema na hiyo ndiyo kitu ambayo huwa inanipa ile furaha ama inanifanya niweze kukamilisha mawazo zangu ya kila siku na nisiwe tu na ile hali ya wasiwasi ya kila siku na niweze kukamilisha kazi zangu kwa njia moja na njia ambayo ni mzuri zaidi hiyo ndiyo mojawapo ya mbinu ambazo mimi huwa natumia kuhakikisha kwamba niko na furaha na nimekuwa na wakati mwema kazini na nimeweza tu kusukuma siku mzuri Asante sana kwa hayo ya leo.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi binafsi, mimi hua napenda sana kusoma. Na nasema hivo kwa sababu, ni naposoma, hua naeza kujiongelesha vizuri nieze kuelewa yale maudhui ya muandishaji ama yale maono ambazo muandishaji anafikiria kuyafanya. Sababu ni kutokana na hayo, ndizo pia tutaeza kujifunza mambo mingi na ndizo pia tutaweza kuona kwamba ni jambo ipi na ipi labda inaeza tusaidia kwa maisha yetu ama inaeza changia pakubwa katika sisi kukua watu wa maana namna ambavyo tuko kwa sasa Sasa kivyangu pia naezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa watu kueza kuelewa ni vitu kama gani na gani ambazo wanafaa wafanye kwa kila siku na ni vitu kama zipi ambazo labda wanafaa wajifundishe sababu Unapo elewa hayo, iyo ina maana kuamba Unapo elewa hayo, iyo itakusaidia we binafsi pia kukua mtu ambaye labda anategemewa ama anaeza jitegemea kwa njia moja au nyingine sababu hizo, zile mafundisho ambazo labda tunapata kwa kusoma Kwa kusoma vitabu ama hata kusoma mitandaoni Uwa zinatusaidia ama zinatufungua macho sana na hiyo ndiyo njia ambayo maramingi tunaeza tumia kuahakikisha tu kuamba tumefurahishwa na tu kuhakikisha tu kuamba tumeeza kujifunza vitu mingi sana za kimaisha Pia naeza ongeza kusema kwamba unapo unaposoma hizi vitabu ama hata kwenywe mitandao Utapata kwamba unaeza jifunza vitu mingi sana na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa Sasa ninapo soma mimi mwenyewe hua naona kwamba kuna zile vitu tu ambazo mimi hua najifunza kila wakati na hiyo hua inanipa nafasi nzuri tu ya kuhakikisha kwamba nimeeza kujiendelesha pia kimaisha, kimawazo na pia kifikra tu sababu unapoweza kufikria vyema inamana kwamba hata we binafsi utaeza kushukuru mazingira yako na utaeza kuelewa ni kwanini labda muandishi alikuwa anaongelea jambo fulani ama ni kwanini ama ni vitu kama gana gani ambazo labda tukifuatilia tutakua tutakuwa na wakati mzuri na hiyo haya yote ni vitu muhimu ambazo tunafaa tuhakikishe kwamba tumeeza kuyafuatilia na kuyaangalia vyema. Na jambo ingine ni kama ni kwamba unapo kaa unapokaa chini na kusoma, unapokaa chini na kueza kusoma yale yale maandishi ambayo labda muandishi alikuwa amenakili na akuandika kwenye kitabu utaweza kukua na nafasi nzuri tu ya kuhakikisha kwamba utaweza kua na nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba we binafsi umeweza kuelewa ni kitu kama gani na gani ambazo labda ukifuatilia utayahisi vyema na ni vitu kama zipi ambazo pia ukieza kuyangalia vyema utaweza tu kupata nafasi nzuri na kuweza kuwa na mafikira mazuri sababu hizo ndiyo zinachangia pakubwa katika maisha yetu pia na katika hali yetu ya kila siku Sasa kwa wale watu wote ambao labda wanapenda kuandika Pia ni mzuri kuandika sababu unapo andika inamaana kwamba unaweza onyeshana ama unaweza unaweza jaribu tu kuelezea labda wasomaji kwa hiyo kitabu chako kwamba ukona labda ukona mafikra kama hii na hii na hizo huwazinachangia pakubwa katika kuhakikisha kwamba sisi wenyewe tukona nafasi nzuri ya kufikiria ama tukona nafasi nzuri ya kuhakikisha tu kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya ni muhimu ama zile zile mafikra ambazo labda tunaweza kuwa naazo kwa kila siku ni mazuri sana sasa mafikra ni muhimu pia na wale pia wambao wanaezataka kusoma hizo mafikra pia hao ni muhimu sana pia waeze kuzisoma sababu ni kutokana na iyo kusoma ndizo wanapata nafasi nzuri ya kujiendelesha pia kimaisha Sante sana kwa hayo yote ya leo.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema sana sana siku hizi, mimi huwa napenda kunua vitu kwenye mitandao. Na mimi huwa natumia sana sana mitandao za kijami kweza tu kutafuta labda, kweza kuangalia na kutafuta hizo vitu ambazo labda zinanifuraisha. Ama vitu ambazo niliona mahali na yaliyoweza kunipendeza. Sasa kivyangu kwa sasa, naweza sema tu kwa mba kila ninapoingia kwenye mitandao, mimi huwa na naweza kutazama na naweza kutafuta yale zile aina ya labda, tuseme hata kama ni nguo, mimi huwa naweza kuangalia alafu naona muzaji mgani, anaziuza vizuri na anauza mzuri mzuri na anauza kwa bei gani. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo labda mara mingi ua inachangia watu waweze kuelewa Ama waweze tu kujua ni kitu gani na gani ambazo labda zinaweza changia tuwe tu na wakati mzuri ama yaweze kutufraisha Sasa wewe binafsi unapoangalia hata hizo bidhaa Ama bidhaa tofauti kutoka kwa wauzaji utofauti utaweza pia kufrahiswa sababu hizo bidhaa utaona kwamba ni kuna zingine mzuri na kuna zile ambazo saa zingine huwa si mazuri sana Sasa ni wewe binafsi kuweza kujua ni bidhaa zipi ambazo zitakusaidia na bidha kama gani na gani ambazo zinakupa nafasi mzuri sababu sisi kama binadamu mara mingi kazi yetu huwa ni kununua vitu ambazo zinatusaidia Ama zinaweza changia pakubwa, tuwe na tu wakati mzuri na tuwe na mafikira mazuri sababu hizo, ndizo vitu ambazo zinafaa, zitupe ile nafasi ama zitupe ile uwezo Zitupe hile uwezo ya kuhakikisha kwamba tunafurahishwa na yale matendo Ama zile vitu ambazo tunazifanya ama zile vitu ambazo tunajipata kwamba tumeyapenda Ama yametupendeza na mara mingi, mimi kivyangu Ninapozurura pale kwenye mitandao ya kijamii Mimi huwa na hakikisha tu kwamba nimeweza kukuwa muangalifu sana na nimeweza kukuwa mstari wa mbele kujua ni kitu gani ambacho kitanisaidia na kitu gani ambacho labda haitanisaidia Sasa ninapojua haya yote vizuri Mimi huwa na hakikisha kwamba nimeweza tuku kuangalia na nimeza kuelewa ni njia kama gani na gani ambazo nafaa nitumie kupata kitu ambayo ni ya maana na ni garama nzuri na hayo yanapotendeka, mimi pia huwa najua kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba ata ukikuwa pale kwenye mitandao za kijamii Kuna mara mingi sana unaweza jipata umenunua vitu ambazo wewe mwenyewe Ama wewe binafsi huyapendi na hayo yanaweza changia pakubwa kwa watu kuweza kuharibu pesa zao na kuweza kuonekana kwamba hawaangali ama hawashuguliki na labda kufuatilia pesa zao ama kukuwa makini na vile ambavyo wanatumia pesa na hii inapofanyika utapata kwamba kuna watu ambao mara mingi wanapoteza tu pesa zao kwa njia moja au nyingine na saa zingine utapata kwamba kuna watu ambao labda hawana ile motisha ya kununua vitu lakini wanapoangalia kwenye mitandao wanajipata wamenunua vitu ambazo hata hawataki ama hawastahili kuzinunua Wamenunua tu sababu ya ile umakinifu ama ile kupewa nafasi ngumu sana na wauzaji na hao pia wanajipata tu wamenunua kitu ambacho hawakuwa wamekipangia na hiyo yote huwa siyo kitu nzuri Sasa ni sisi tu wenyewe ni muhimu kwetu sisi wote kukuwa tu waangalifu ili tuhakikisha kwamba hata tunaponunua vitu tunafaa tuhakikisha tu kwamba tuko makini na tumefuata yale manunuzi yetu ambayo tulikuwa tunataka sababu bila hayo tutajipata kwamba hakuna kitu yote ambayo tumefanya ya maana na pesa zetu na saa zingine Tutajipata tumeharibu pesa na siyo nzuri Asante.

Naam, ahsante sana kwa hilo swali. Naweza sema kwamba mara mingi kwamba huwa najipata kwamba labda nimefanya jambo ambayo labda sikuwa nimejipanga nayo. Na saa zingine huwa napata kwamba ni kitu ambacho nakifanya bila kujua na baada ya wakati fulani najipata kwamba ni mazoea. Kwa mfano kivyangu, jambo ambayo huwa nafanya bila kujua na siku hizi ni mazoea ni kujishika mkono ama kufinyafinya mkono wakati ambapo natembea. Na kila mara, ata ninapotembea nje, huwa najipata tu kwamba nimeweza kufinya mkono na nimeweza kuzifinya tu na inatoa ile sauti ya tua, tua, tua. Sasa hiyo huwa inanifanya nihisi vizuri na wakati ambapo hata nimekosa kufinya mkono hivyo, huwa naona kwamba kuna kitu ambacho sijakifanya na kila mara ninapo maliza kufinya mkono huwa nahisi vizuri sana. Sasa kivyangu hiyo naweza sema ni moja wapo ya mazoea ambayo nimezoea kufanya kila wakati. Hata kwa leo, leo nimeshafinya mikono, hapo karibu na mikono, hapo mbele kwa vidole, ndiyo na maanisha. Nimezoea kufinya na leo pia nilishafinya asubuhi, punde tu nilipoamka, tena mchana pia nilijipata kwamba nimefinya. Na pia sijui kama nitafinya tena lakini najua kwamba nikitoka nje Nitajipata tu kwamba nimefinya mikono na iweze kutoa sauti. Na hiyo ni moja wapo ya vitu ambazo nimezoea kufanya. Niko na uzoefu wakufanya na inashangaza. Pili, saa zingine pia ninapo tembea nimezoea tu kuweka mikono kwenye mifuko. Na kuna wakati ambapo nilikuwa natembea nikiweka mikono zote kwenye mifuko, lakini sasa, shida moja tu ndiyo iliweza kutokea. Nilipo kuwa natembea, nilieza kujitega, na hivyo ndivyo nilianguka chini. Na pahali ambapo nilianguka, haikuwa pahala pazuri sana, ilikuwa ni mahali haikuwa ni pahala pazuri sana. Ilikuwa, nilikuwa tu na wakati mgumu, wakuweza ku, nilikuwa na wakati mgumu, wakuweza kujisaidia kusimama, na hiyo ilinifanya nihisi vibaya sana. Sasa kivyangu, vile nilivyoanguka chini, siku sikuweza kuhisi vizuri kwenye miguu yangu, na niliweza tu kuteseka kidogo tu, sababu magoti yangu pia ngozi ilitoka kidogo na nilieza kuvuja damu. Na unajua kitu kama hiyo ikifanyika na kuna watu wengi pia karibu wanaanza kukuhurumia na hiyo ni kitu huwa sipendi sana. Sasa vile ambavyo nilianguka karibu na soko, hiyo ilikuwa ni moja wapo ya njia ambazo yaliweza kunisumbua sana hiyo wakati na hata kuna watu ambao walijaribu kunisaidia, Ama walijaribu kunielezea amka tu polepole na hiyo mimi sikuwa nahisi vyema sana. Sababu unapoona watu wanajaribu kukusaidia, wewe pia unajiona kwamba huwezani na jambo lolote na mara mingi hiyo inapotokea Hata wewe binafsi utakuwa unahisi kwamba umeumia sana, na itakuhitaji tu utie bidii ujikaze na usiweze kutoa machozi, Lakini hiyo huwa si jambo nzuri sana Wakati mwingine unapokuwa na mazoea kama hayo Mimi hua najiambia tu, hua najikaza tu nisiweze kutembea hivyo hata kama naingisha mkono kwenye mifuko, huwa naingisha tu mkono upande moja. Sababu hiyo ndiyo hiyo ndiyo angalau hua inanipea uwezo ya kuhakikisha kwamba ile mkono ingine iko shwari na inaweza nisaidia kujisimamisha kama nilikuwa naenda kuanguka chini Sasa jambo lingine ni kwamba, ninapo Ninapokaa ama ninapotembea siku hizi, Mimi huwa naangalia sana nisiweze kuanguka tena. Sababu mahali nilipoanguka ilikuwa ni mteremko na watu walikuwa wengi sana, na ilikuwa wakati wa soko na nilieza kushituka sana kwa maisha yangu. Sijawahi anguka kama hiyo siku.

Asante sana kwa hiyo swali. Nazasema kwamba mimi binafsi wanajaribu kujikinga kwa njia moja au nyingine sana sana wakati ambapo kuna jua kali sababu kujikinga ni kijambu la lazima na nikitu ambacho labda ni lazima tuakikishe kwamba tumejaribu ama lazima tuakikishe kwamba tumeeza kufanya ili kwa kikisha tu tumeeza kukwana wakati muema Hata kama kuna juakali Sasa kama kuna jua kali na nilazuma niende inje Mi maramingi hua na tembea na kivuli ama mwavuli na hiyo hua inanipatu uwezo Yakuhakikisha kuamba na entelea vizuri na nakuwa na wakati muema Sasa na sasa zingine Ninapu wangalia haya yote Mimi huwa naha kikisha tu kuamba Nimekua na wakati mzuri nimeza kufurahishwa kwanji ya moja au nyingine sababu hiyo ni jambo la mana sana na ni jambo ambayo huwa inanipa tu uwezo ya kuwakilisha kwamba ni meza kutembea kwa wakati kunajua na nimeza kwana nafasi nzuri sana kima wazo ama kimaisha pia. Na haya yote nivitu ambazo labda lazima tufuatilie na lazima tuwakikishe kwamba ya nelekea vizuri sababu bila haya tunajipata kwamba bila kujikinga vizuri na wakati wa jua, Utajipata kwamba hata wewe hiyo jua ina kuchapa kwa utubu waku ama kwa kisogu chako na hiyo ineza kuletea hata ugonjwa ama inezafanya kichwa chako kiume kwa muda fulani na haya yote utapata kwamba yaneza letua na ya neza tuletea magonjwa ya kuumwa na kichwa na saa zingine utapata kwamba hata uneweza pata ugonjwa ya kifua na hiyo siu jambunzuri sana na sasa mimi kivi yangu nezaongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kukua muangalifu sana ili wakikishe kwamba wakona afyabnzuri. Sasa unakuwa, ninapotembea sana sana kama kuna juakali, mimi hua nakuwa muangalifu sana na wakati mwingi hua sitoki inje. Sababu sipendi kupigwa na juakali na hiyo sa zingine naweza niletea madhara ya kimwili na hiyo sio jambu nzuri sana Sasa mimi huwa naakikisha tu kuamba Ninapo kaa ama ninapo ona kuna juakali na sina jambo lolote la kufanya Mimi huwa nakaa tu pale nyumbani na mara mingi mimi huwa nakaa chini ya miti na ninapo kaa chini ya miti Iyo huwa inamana kuamba Sina mpango yoyote ya kutoka nje sababu bila hiyo, bila kutoka nje, sitaweza kupata madhara ya yoyote ya jua kali ama sitaweza kuchomwa na yale makali ya jua sababu nitakua nimesha jichunga vizuri na nimeakikisha kwamba mimi mwenyewe na hisi viema na wakati ambapo labda jua limechomoza sana na nakuna jambo ambalo ambayo nafanya pali nyumbani Hwa na heza jipata kwamba ni mezaenda kuwagelea kidogo sababu ni kutoka ni kwa kuwagelea ni hiyo kuogelea ndiyo Hwa inachangia katika mimi kuhisi VMA kwa mwili yangu na kila mara ninapoweza kuwagelea Mimi huwa na weza kuhisi VEMA isHwa na hisi kwamba angalau nimetoa jasho kidogo kwenye mwili Nanimeza kujitetea tu, nimeza kutoa tu ile hali ya kuhisi joto mingi na pia wakati ambapo joto inakua kali, mimi hua na jaribu tu, hua na jikaza tu nihakikishe kwamba na furahishwa Nanaeza tutufanya moja mbili ili kuha kikisha kwamba na hisi vizuri kwenye mwili sababu bila haya yote huwa naona kwamba hakuna jambo ambayo labda inanisaidia ama jambu lolote ambayo niyamana sada ni napo ogelea na kuna jua kali iyo huwa inanisaidia sana na inanipa wezo ya kuwa mwangalifu na kuakikisha tu kwamba mwili yangu ina M na mwili lazima ECVM andivyo niweze kufanya mambo fulani ya na fulani sababu ni kutokana na kulinda mwili Ndivyo tutakuwa na afya nzuri na tutaweza kufurahia yale yote ambazo tunazifanya katika maisha itu.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba mimi binafsi huwa napenda kuwasiliana na watu kwa kutumia rununu. Siku hizi, watu wengi sana wanatumia rununu na hiyo ndio hua ni njia rahisi sana ya kuhakikisha kwamba yale zile vitu zote ambazo tunafanya. Labda tunakuwa nazo na tunakuwa nazo na wakati muhimu, wakati nzuri. Na hiyo pia huwa ni njia rahisi sana ya kuhakikisha kwamba tunashikwa tu na furaha ama tunapatwa na wakati rahisi sana ya kukuwa na tu ya kufuatilia mambo yetu ama kuoana tu kwamba tunahisi vyema katika maisha yetu. Sasa mimi kivyangu naweza ongeza na kusema kwamba kuwa kuwasiliana na jamii yangu na marafiki wangu kwa kutumia simu simu ya rununu ni muhimu sana sababu simu ya rununu huwa inaenda haraka haraka sana na huwa ina ata unaweza tumia wakati wowote na unaweza ibeba kwa mkono. Sasa unapotumia hii yote, utakuwa na ile uwezo, utakuwa na ile uwezo ya kusalimiana na watu wengi, kujuliana watu hali, na kujua kuona tu jinsi ambavyo labda unawezafanya mambo fulani na fulani, ili kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo unajihusisha nazo ni mzuri. Na mimi kivyangu naweza sema kwamba ni muhimu pia, ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua, ni umuhimu kama zipi na zipi ambazo tunaweza zipata kwa kutumia mawasiliano ya rununu kwa sababu hiyo yote huwa huwa ni mojawepo ya mbinu ama huwa ni njia ya kutusaidia kushirikiana na wale marafiki wetu ama wanajamii wetu kwa njia moja au nyingine na hiyo ni hiyo ndiyo huwa ni jambo la maana sana. Sasa kitu kingine ambacho naweza sema ni kwamba mawasiliano ya simu ya rununu ni kitu ya maana sana na saa zingine huwa inatupea tu nafasi ya kukuwa tu na ile ile utu ndani yetu ili kujulia wenzetu wenzetu hali yao ya maisha na huwa inatupea nafasi nzuri ya kuhakikisha tu kwamba mambo zetu ziko shwari na mambo zote ambazo tunazifanya ni yanaendelea vizuri sababu hiyo ndiyo kit jambo muhimu sana katika maisha yetu. Sasa mimi pia naweza sema, hiyo simu ya rununu huwa na nikipa nikipatana na wale marafiki wangu ambao wananisaidia ama tunasaidiana ku kuwasiliana ama tunasaidiana kwa jambo moja au nyingine huwa inanipa motisha sana na inanipa uwe furaha sana katika maisha. Na hiyo yote ni kitu ambayo huwa inanipa yaani mafikira mazuri na inanisaidia tu na hakikisho kwamba kuna vitu ama kuna mbinu ambazo tunaweza endelea kutumia ili kuhakikisha kwamba maisha yetu bado yanaendelea vizuri na tunaweza juliana hali kwa njia moja au nyingine. Sababu ni hayo ni hizo ni kutokana na hizi njia ndizo tunaweza tumia kuhakikisha kila kitu ambazo tunazifanya ama tunajihusisha nazo ni ya maana ama ni muhimu na haya ndizo unapotumia kuwa unapata kwamba hata we binafsi unafurahia sana. Kwa hata wakati ambapo labda kuna sherehe ama vitu kama shida, utajipata kwamba unaweza pata unaweza pigiwa simu na unaweza pewa mawasiliano kwa haraka na jambo moja au lingine iweze kutetewa kwa njia moja au nyingine, iweze kuhakikishiwa kwamba imetendwa vizuri sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa mimi kivyangu pia naweza sema kwamba mawasiliano ya simu ya rununu ni muhimu ni muhimu sana kwa kila mtu. Na kila mtu anafaa ajaribu angalau kama anataka mawasiliano ya haraka, ahakikishe kwamba ametumia mawasiliano ya simu ya rununu ama ahakikishe kwamba amepata hizo tu mawasiliano kwa njia moja au nyingine ambayo itamnufaa ama itakuwa na manufaa zaidi. Na hiyo ndio jambo la maana. Asante sana, sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba taratibu zangu za kila siku ni muhimu sana na mara mingi mimi huwa najaribu kufuatilia tu taratibu za kila siku. Kuhakikisha tu kwamba nimeweza kupata nafasi nzuri ya mapumziko, nafasi nzuri ya kufanya kazi na nafasi nzuri ya kukamilisha yale yote ambayo pia ni lazima nifuatilie. Sababu unapokuwa na ile ratiba nzuri utaweza kujipata kwamba unafurahia na unaweza kamilisha kazi zako vyema na hakuna ile kitu ambacho labda inabakia na inakufanya ukose kukamilisha kazi zako za kila siku na pia naweza ongeza, ninapoamka mimi hukikisha kwamba nimeweza kujiuliza ni vitu gani na gani ambazo nafaa nikamilishe na ni vitu gani na gani ambazo sio muhimu na kama ni kuna kazi mingi za kukamilisha hiyo siku hua naona kwamba ni muhimu tu kwangu kuweza kuhakikisha kwamba yale yote ambayo labda nazifanya nimeweza kuzishugulikia na kama kuna zile vitu muhimu nitaweza kuziangalia na kuhakikisha kwamba hizo ndio nimeweza kushugulikia kwa sana na yameweza kuwa shwari. Na hiyo tu ndio jambo ambayo mimi huwa inanifurahisha na huwa inanipa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zangu zote zimeenda shwari na niwemeza kuwa na wakati mwema. Sasa jambo lingine ni napoamka baada ya kuangalia ratiba yangu ya kila siku na kuhakisha kwamba kuna vitu ambazo nafaa nizikamilishe. Mimi hua nahakikisha kwamba nimeweza kupata kiamsha kinywa sababu ni kiamsha kinywa ndiyo huwa inanipa sababu baada ya kiamsha kinywa ndiyo mimi hua napata tu ile nafasi nzuri ya kukamilisha zile kazi zingine ama kuanza kufuata taratibu zangu. Na hiyo ni ukweli kwa sababu mtu anapoamka asubuhi yeye huwa anaamka akiwa na labda akiwa na hisi njaa na ako na uchovu fulani. Lakini baada kupata kiamsha kinywa, yeye huwa anapata ile nguvu ya kuhakikisha tu kwamba vitu zote anazozifanya au ama anazojaribu kuzikamilisha yameweza kuenda shwari, yameweza kuenda salama na yamekuwa yamekuwa mazuri kukamilishwa na yameweza kutatuliwa vyema na pia naweza kumbuka mara nyinigi mimi huwa naona kwamba huwa naamka saa kumi na mbili unusu na hiyo huwa ni wakati moja muhima sana katika maisha yangu sababu ninapoamka hiyo wakati, huwa nahakikisha kwamba nimekamilisha kila kitu, kila kazi ambayo labda inahitajika na hiyo ndio kitu ambacho huwa naweka mbele sana kwa sababu ninapoamka hiyo saa kumi na mbili niweze kuangalia ratiba yangu na kujua ni kitu gani na gani nafaa nikamilishe. Huwa naweza kushikwa na furaha sana na hiyo huwa inanipa nafasi nzuri ya kuelewa kwamba ni nini na nini nafaa nikamilishe na inapofika saa moja niweze kupata kiamsha kinywa alafu hiyo wakati ingine nihakikishe tu kwamba siku yangu imeenda vyema na nimeweza kukamilisha kila kitu ambacho kilikuwa kinabakia na ninapo maliza kunywa kiamsha kinywa mimi huwa nahakikisha kwamba kuna vitu ambazo nimeangalia kwanza kabla ya kukamilisha ama ku kuweza kutoka kuenda kufanya kazi ambazo labda zinahitajika kwa sababu hilo ni jambo la maana kujua na kwa mfano kama nilikua naenda kwenye ofisi nilikuwa nahakikisha kwamba nimevaa vizuri, nimejiangalia nywele kama nimechana vizuri sababu hiyo ndio njia moja nzuri ya kupata heshima pale kwenye kazi na njia moja nzuri ya kuhakikisha kwamba vitu vyote ambazo nazifanya ni za maana na zinanisaidia pia na hiyo huwa zinanipea furaha na haya yote na hizi vitu zote ambazo mimi huwa nafanya kila asubuhi huwa inanipa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba napatwa na furaha kwa siku na nahisi vyema kwa sababu unapokaa chini, unafaa ukuwe unafanya kazi vizuri na unakuwa na furaha kwa kila mahali na hiyo ndiyo kitu ambayo inafaa katika maisha. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo. Naezasema kwamba, mimi kuna nchi moja ambayo ningependa kutembelea. Na hiyo nchi ni ile nchi ya Australia. Australia ni moja wapo ya nchi mzuri sana katika hii dunia yote. Na ni nchi ambazo inatuhusu, inatukuza vyema. Na inatupatu, inatupea uwezo ya kuangalia, aina tofauti tofauti ya wanyama, aina tofauti tofauti ya bahari, na ina tofauti tofauti ya milima na mabonde. Na ni na pia wakona zile zile maeneo zao za kuruzurura kama zile jiji zao, huwa ni mazuri na ni mazuri sana ya kuenda kutembelea. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba nchi ya Australia ndiyo nchi ya nchi yangu ya kibinafsi ambayo ningependa kuizuru, kuishiriki na kuitembelea. Hiyo ndi mojaepo ya vitu ambazo huwa nafikiria na najua kwamba nikieza kupata pesa ya kutosha, nitaeza kufurahia na itaeza kunifanya nihisi vyema sana katika maisha yangu. Pia naezasema kwamba sana sana zile jiji zao ndiyo mimi naezatamani sana kwenda kuitembelea kama kwa mfano jiji la Sydney. Sydney ni mojaepo ya jiji kubwa sana duniani na Sydney ni mojaepo ya majiji ambazo ziko na uvutio sana ya kitali. Na sasa mimi nikieza kupata hiyo nafasi ya kuenda huko, nitaeza kuhisi vyema, nitaeza tu kuhisi nikama nashukuru nahisi vizuri, ninapo tembea huko, nijifunze mambo moja ama nyingine, na nihakikishe tu kwamba mimi binafsi nashukuru nahisi vyema, na hiyo ndio jambo ambayo inafaa sana. Na kivyangu pia, naeza ongeza na kusema kwamba, nchi ya Australia nilieza kuisikiza mara ya kwanza pale ambapo nilikuwa naangalia zile filamu za wanyama. Sana sana kuna mnyama mmoja aina ya kangaroo, anaitwa kangaroo, ambaye ni anaeza simama miguu mbili, anaezakimbia miguu nne, na pia saa zingine anaeza beba mtoto wake kivyake kwa tumbo yake bado. Na huyo mnyama alinipea ile motisha sana ama wasiwasi pia kidogo sababu unapo mwangalia anaeza kutishia pia na pia mara mingi utapata kwamba Kuna wanadamu pia sazingine wanakimbizana nao na pia hiyo ndio maana naezataka kuwaona kwa karibu na hii, hii yote sio rahisi kumuona Sio rahisi kuona huyo mnyama anitwa kangaroo sababu hao maramingi huwa wanaishi tu huko ama wanapatikana huko kwenye nchi ya Australia na hiyo ndiyo sababu kubwa sana ya kufanya kwamba ya kufanya vitu zao kuenda shwari na kufanya kila kitu kikue ni mzuri sana na kivyangu naezasema kwamba mnyama ambaye ni kangaroo huwa akona uwezo ya kurukaruka sana na akiruka pia anaeza kupiga teke na ni hii filamu ambazo niliona ndizo zilichangia pakubwa katika mimi kutaka kuenda kuona katika mimi kuenda kutaka kuona huyu mnyama ambaye anaitwa mnyama aina ya kangaroo na hata kwa sasa, naeza sema kwamba mimi naeza taka kuenda kumuona bado na hiyo itaeza kunisaidia kufikiria tu na kushukuru pale ambapo nimetoka na kama sio hiyo mnyama ambaya anaitwa kangaroo, nengependa tu kwenda kuona pia ufuo wa bahari zao. Sababu nilisoma mahali kwamba nchi ya Australia ikona ufuo mzuri na ikona bahari nzuri. Ambayo labda unapo ziangalia, unaeza shukuru sana na ni bahari safi sana. Na sasa kwa sasa naezataka niende nitembelee huko, nieze kuangalia, nishukuru, na nihisi vyema tu, ni Wakati ambapo nitafika huko. Sasa kila wakati ninapo fikiri kwenda kutembelea huko, mimi huwa nashukuru sana. Na hiyo huwa inanipa furaha, na huwa inanipa tu wakati mwema, na hiyo ndiyo kitu ambacho labda itanifurahisha, nikieza kuenda, na nitaeza kushukuru sana. Asande.

Naam, asante sana kwa hiyo swali Naezasema tu kwamba mimi maramingi huwa najikaza nieze kukamilisha kazi za ripoti kwa wakati ambao unafaa na wakati ambapo labda inahitajika na kazi kama hizo hua inahitaji mtu awe makinifu sana na ahakikishe tu kwa mba kila kitu ambacho anaifanya ni mzuri na imeweza kufuata maudhui zote sababu unapokaa tuna kukosa kuelewa vizuri hizo ripoti Wakati ingine utapata kwamba wewe binafsi huna nafasi mzuri ya kupumzika Ama kuweza kupata tu hiyo nafasi ya mapumziko Ama nafasi ya kuweza kuchunguza kama kila kitu kikoshwari na utajipata kwamba ukotuna hali ngumu kidogo na kazi za ripoti ni muhimu pia kuweza kuandaliwa kwa wakati unaofaa, ndio uweze kupata tu ile nafasi ya kukamilisha kwa njia nzuri na kukamilisha na kuhakikisha tu kwamba kila kitu kiko shwari. Na ni kutokana na hii maneno ama ni kutokana na kufanya hivi ndivyo pia utaweza kujua kwamba kuna vitu tofauti tofauti ambazo labda ukifuatilia utaweza kujua kama uliweza kukosea ama uliweza kukuwa na wakati mwema na kama mtu ambaye hua anafanya hizi kazi za kuandaa ripoti ni muhimu pia niseme kwamba ni muhimu niseme kwamba Pia unapoandaa hizi repoti Unafaa tuku kuwa makini sana na kuhakikisha kwamba Kila kitu kinaenda shwari na kila kitu inaenda jinsi ambavYo labda ulikuwa unafikiria na mambo kama haya ni muhimu tu kwa kila mtu kujua Ama ni muhimu wa kila mtu kuelewa kwamba yote niyamaana na yote hua yanachangia pakubwa katika ile uwezo ama ile uwezekano ya kuhakikisha kwamba vitu zote zikoshwari. Na kivyangu naweza ongeza na kusema kwamba kazi za ripoti wakati mwingine inahitaji mambo mingi sana. Na hiyo ndiyo maana kila mtu ambaye labda anafanya hizi kazi za reporti anafaa ahakikishe kwamba ametia bidii na amekua mwangalifu sana kwa haya yote na ameweza tu kujilinganisha na hao watu wengine na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo labda anafanya ama anajaribu kufuatilia ni mazuri na yamekua na uwezo ya kuendelea kwa njia moja muhimu na njia moja ambayo inasaidia ama inawezafanya mtu akue tu na wakati mzuri sana. Na hii yote ni jambo moja muhimu na ni jambo ambayo watu wakiweza kuangalia ama wakiweza kufuatilia, wataweza kupata ile nafasi ama wataweza kupata tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo wanafikiria ni mzuri na jinsi ambavyo labda waliona kwamba repoti inafaa iaandaliwe ni mzuri na jinsi tu ambazo hii yote inafaa ifuatiliwe ni ya maana na inawasaidia kupata nafasi mzuri na nafasi tu ambayo inafaa katika maisha na pia naezasema kwamba ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba hizi vitu zote ambazo tunafanya katika maisha ni zamaana na ni zile ambazo labda zinaweza tusaidia tuwe na wakati njema na tuwe tu na wakati mzuri pale tunapo jaribu kukamilisha kazi zetu na kukua tu na wakati mwema wakufikiria ama wakati rahisi ya kufanya mambo mazuri na haya yote ndiyo maramingi inachangia sisi tu kuweza kuwa na wakati mwema na wakati ambao inastahili ama wakati ambao inafaa kwetu kivyetu kuweza kupata na kupata tu ile uwezekano ya kupatwa na mafikira mazuri ya kimaisha na uwezekano ya kupatwa na mambo yote ya kufanywa ama ya kutufurahisha katika maisha yetu pia. Na hayo ndiyo jambo ambayo ni muhimu sana katika maisha asante sana kwa hayo na nimeshukuru kuweza kujadiliana kwa mada ya leo pia asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba, mimi ni ukweli kwamba nimeza kushiriki mashindano. Tofauti, tofauti. Moja hapo kwa sana ni hile mashindano ya kandanda. Mimi ni mwana kandanda hodari sana. Na maramingi, mimi hua naenda kushiriki ama hua naenda kushiriki na hua naenda kujaribu tu kwakisha kwamba. Ni naposhiriki ni kona ile furaa na napatwa na wakati nzuri na naeza shindana tu na wenzangu kucheza kandanda na hiyo hua ina niyakikishia tu kwamba ni heze kujikaza sana kimaisha na ni heze tu kwakikisha kwamba Hata ninapo pewa ile nafasi ya mchezo Niakikishe kwamba Hata wawo ambao nacheza nao nimeza kujitia sana bidi na kwakikisha tu kwamba vitu zote ambazo na jishukisha na jihusisha nazo ni zamana sana Sasa hata ninapo cheza pali hua najaribu kwakikisha kwamba Nimejaribu hata kufunga na nimejaribu kwakikisha kwamba nime sijachengwa sana na ninapo cheza mimi hua nakikisha kwamba nimeza kucheza na nimeza kucheza viema na nimeza kujiakishia tukwamba nimelewa vile ambavyo labda watu wengine wanezataka kufanya mambo zao na kuelewa kwamba ni kitukipi na kipi ambayo labda inezachangia pakubwa katika sisi kuendelea kukua na wakati muema tunapocheza na kuwakikisha kwamba sisi tukona wakati muema na tukotuna ili uwezo ya kuwakikisha kwamba tumendelea viema kimaisha na hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipa nafasi nzuri sana na maisha Sasa kucheza kandanda hua siyo rahisi vile watu wengine waneza fikiria Sazingine unapocheza kandanda uneza jipata kwamba unapatwa na wakati mgumu sababu kuna wale watu ambao waneza kuja wakanyage vibaya na hiyo hali ya kukanyagwa pia inezafanya uhisi vibaya sana kwa mwili yako na hata upate majeraha kwa migu Ama sazingine hata kwa kichwa ama hata mikono sababu tunapo cheza kandanda hua tunajipata maramingi nimejipata kwamba ni mekanyagua vibaya nimeumizo mgu na hiyo hua inaleta ile uhasama kwa kwa kimafikra tu ama kwa kimafikra anapia kwa vile ambavyo labda tunafanya mambo zetu na kukua na wakati mgumu na unapopata jeraha kwa migu zako, utajipata kwamba ukona wakati mgumu kweza kupatwa na furaa Ama unapatwa tu na wakati mgumu kwa kisha kwamba we binafsi, uneza cheza hapo mbeleni tena sababu kama umesha kanyagwa, utajipata kwamba hata nguvu ya kurudi kwenye kiwanja, huna, juu ya maumivu na saa zingine hii yote ineza changiwa pakubwa na labda mutumwenye aliona ukicheza vizuri na hataki uendele kucheza hivo vizuri sababu iyo ndiyo mojaepu ya jinsi ambazo hawa watu waneza tumia kwakikisha kwamba labda hujawafunga Ama kwa kikisha tu kwamba wameza kuwashinda na mchezo inapokuwa hivyo, saa zingine inakua ningumu sana watu waeze kushindana kwa amani na inezaleta vita zaidi. Na hiyo ni jambo moja muhimu na watu wanafaa eze kuangalia kwamba mchezo wa kandanda ni muhimu tu watu waeze kuelewa na weze kufuatilia labda kwa sababu hiyo iteza kuchangia pakubwa katika kwakikisha kwamba mambozetu zote zikoshwari na hata tunapocheza, iteza kutuwa kikishia kwamba tunapata nafasi mzuri ya kufurahia tunapocheza sababu mchezo huwa ni ile mzuri ambayo uneza cheza kama umefurahia na ambayo uneza hisi tu kwamba leo unapatwa na furaha na hiyo ndiyo jambo la mana na pia unapo chaza unamana kwamba unapiga mazoezi vizuri na hiyo hua inatupa hali mzuri ya afya Sasa ndiyo mana mimi hua napenda kupatwa na hiyo mchezo na kuenda kwenye mchezo kama hiyo Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, mimi, mimi kivyangu, nikiwa pale kazini, huwa najaribu tu kuhakikisha kwamba, nimeza kutia bidi sana, na nimeza kukua tuna ile furaha, ama wakikisha kwamba, vitu zote ambazo nazifanya, yaeze kuenda salama, yaeze kuwa shwari, sababu ni kutokana na hizo, ndizo ambazo pia mimi huwa nahisi vyema, na huwa naeza kujisaidia kwa njia moja au nyingine. Sasa kila wakati ambapo natia bidii kwenye kazini, huwa najaribu tu ama hua najikaza nihakikishe kwamba nimetia bidii vizuri hata kama kuna mahala ambapo nikona udhaifu pale kwenye kazini, huwa najikaza nihakikishe kwamba nimeenda vyema na nimetia bidi sana katika maisha. Na hiyo ndiyo njia ambayo huwa inanifurahisha na huwa inanipea uwezo tu ama uhakikisho tu kwamba nafaa nifanye jambo moja au nyingine na nafaa nijieleze ama nielewe ni mbinu ipi ambayo labda naeza endelea kufanya kutia bidii ili nihakikishe kwamba zile vitu zote ambazo nazifanya yawe ni vitu zamana na zile ni vitu ambazo zinachangia pakubwa katika mimi mwenyewe kujiendelesha ama mimi mwenyewe kujaribu kuyafuatilia ama kuyakamilisha yale udhaifu ama zile udaifu ambazo kwa maramingi Labda naeza kuwa nayo Sasa pia kivyangu Naeza ongezea na kusema kwamba Mimi hua naona kwamba ni muhimu kwangu kuweza kuelewa ni mbinu ipi na ipi ambazo naeza jaribu kuyafuatilia ili nihakikishe kwamba vitu zote ambazo nafanya niza maana na vitu zote ambazo pia najaribu kuyakamilisha ni vitu ambazo labda zinanisaidia ama zinanipa tu ile uwezo ya kukua na wakati mwema na wakati ambayo inafaa. Sasa kivyangu pia naeza ongeza kwamba ninapo kaa pale kwenye kazini kuwa napenda kusoma sana na hii kusoma maramingi huwa nasoma vile ambavyo mtu anafaa ajisaidie akiwa na shida na hii imeeza kunisaidia imeza kunifunza kwanjia moja au nyingine kwamba hata ninapo kuwa na udhaifu kwenye kazi nafaa nieze kuuliza usaidizi na nafaa nionge na wale watu ambao labda nikonao pale kwenye kazi ili nieze kukua na wakati rahisi sababu ukiwa kwenye kazi hakuna mtu ambaye anaelewa kila kitu kwa maramoja Sasa jinsi mimi kivyangu nikipata hiyo nafasi ya kuuliza maswali mimi hua nafurahishwa sana na mimi hua najikaza tu nieze kuhakikisha kwamba Hata ninapouliza maswali nieze kujikaza Nihakikishe kwamba zile vitu zote ambazo labda nataka kukamilisha ama nafanya jahezi kuenda shuari na ya kweni ya kweni ni mazuri sana sababu ninapofunzwa kitu huwa najaribu nijikaze nielewe na nihakikishe tu kwamba nimeeza kujifunza jambo moja au nyingine na hiyo hua ni kitu moja nzuri zaidi sababu hata wewe binafsi unapo jiuliza maswali ni mzuri sa zingine kujiuliza maswali lakini pia ni mzuri sa zingine kueza kuangalia ama kweza kujisaihisha na kujuliza kama umeelewa ama jinsi ambavyo unafaa ufanye kazi vizuri na vyema zaidi na hiyo unaeza kosa kujua kama hukui mkweli kivyako na hiyo pia ndio inaeza kuwa ni tatizo moja kubwa sana katika hali yetu ya kufanya kazi na inaezachangia pakubwa katika sisi kutokua watu ambao wanatia bidi kwa maisha na labda inaezachangia pia pakubwa sisi kuonekana kama watu ambao labda hawana bidii na hiyo siyo jambo nzuri ni mzuri tu ku pia kuelewa kwamba kila mtu ambaya anajaribu kukuelezea kitu pia kwenye kazini kuhusu udhaifu wako pia ye mwenye labda pia akona wakati ambao hakuwa anaelewa haya yote na alieza kujifunza kwa njia moja wa nyingine na hiyo ndio jambo ambayo ni muhimu sana. Na kivyangu pia hiyo ndio jambo ambayo mi huwa najiambia kila siku na huwa najiambia kwamba hata kama kazi ningumu na sielewi ni vizuri tu nitie bidii na niakikishe tu kwamba vitu zote ambazo najaribu kufanya nimeza kuyakamilisha na nimeeza kufurahia. Asante sana kwa haya yote ya leo.

Naam asante sana kwa hii swali. Na furahishwa sana na hii swali sababu inanifanya na naweza kufikiria kwamba, inanifanya naanza kufikiria jinsi ambavyo nimekua nikiweza kulinda taka zangu sababu watu wengi maramingi huwa wanashindwa wafanya nini na taka na saa zingine hii inaeza leta kutoelewana na inaeza fanya watu wakose kukua watu wazuri na hiyo ni jambo nzuri sana. Pia nawezasema kwamba ni muhimu kwa watu kuweza kujua ni jambo ipi na ipi ambayo labda wanaezafanya na kuhakikisha tu kwamba labda amefanya kitu nzuri na takazake sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Sasa kivyangu pia, naezaongeza na kusema kwamba, unapo kuwa nataka zako, unafaa uhakikishe kwamba ni umeweza kuyagawanisha, sababu ukiyagawanisha, inamaana kwamba unapeana ile uwezo, ama unajaribu kusaidia, ama kuhakikisha kwamba, yule mtu ambaye anakuja kuzichukua, anapata nafasi rahisi na anakuwa na wakati rahisi kuweza kuzichanganya na kuhakikisha tukwamba Takazote zimeweza kupelekwa na mahali ambayo inafaa na mahali ambapo labda ni ya maana na mahali ambapo zinaruhusiwa kutupwa na unapo kosa kuzigawanya utapata kwamba Kuna labda saa zingine kuna matatizo kutokana na vile ambavyo zinafaa zi tupwe ama mahali ambapo hizi taka zote zinafazipelekwe kwa sababu haya yote ya nachangia pakubwa katika sisi kutokua na ili uwezo ya kupelekewa taka mahali pazuri na mahali ambapo zilifaazipelekwe na haya yote maramingi utapata zinachangia katika sisi kutokua na nafazi nzuri ama kutokua na wakati mwema ya kutupa hizo taka na hata unapo tupa takazako kwani vizuri tu ama kwa moyo mkunjufu tu ni muhimu kwao ni muhimu kwa watu kuweza kujua kwamba hata yule ambaye anafanya hiyo kazi ya kutupa taka Yeye pia hua anapata wakati mgumu kuzigawanisha Sasa ni muhimu tu ama ni jukumulako kama mwenye anatupa taka kuhakikisha kwamba hizo taka zote ambazo unajaribu kutupa yawe yanatupwa vyema na yawe pia yanapelekwa kwa wakati ama yanapelekwa mahali ambapo ilikuwa inafaa sababu ni kutokana na hayo ndivyo tutaweza kujiendelesha pia kwa haraka na tutaweza kusaidiwa kwa haraka sana na haya yote yanachangia pakubwa katika sisi kukua na wakati nzuri na sisi kukuwana ile tu uwezo ya kwa kisha kwamba maisha yetu tu ni mazuri pia. Na pia kivyangu nawezasema, unapo jikaza na kufanyia mtu pia ile nafasi nzuri ya ku ama nafasi rahisi ya kutupa hizo taka, hata yeye ataweza kufurahia kufanya kazi zake na hata weza kukua tu na wakati rahisi sana katika maisha yake na ataeza kufanya kazi kama yeye mwenyewe anatabasamu. Na hakuna jambo nzuri zaidi ya kuueza kuhakikishia mtu afanye kazi kwa bidii na aeze kuelewa kwamba kazi ambayo anafanya watu wanaheshimu na kazi ambayo anafanya watu wanaona kwamba ni muhimu katika jamii sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa pia naezaongeza kusema taka zinapo gawanishwa ni muhimu zaidi na taka zinapo chungwa vyema pia ni muhimu zaidi na hiyo hua inachangia pakubwa katika sisi kukua na wakati rahisi ama wakati muhimu katika maisha yetu ya kila siku na katika maisha yetu ya na katika maisha yetu tu kwa kiujumla. Na hizo pia nawezasema pia vile ambavyo nimejadiliana hivi mimi pia hakuna siku nitai kosa kugawa taka sababu hiyo ndiyo kitu ambacho hua inanipa Kwa sababu hiyo ndiyo jambo nzuri na pia inaonyesha heshima na inasaidia tu pia kila mtu Asante sana kwa haya leo nimejadili vyema na nashukuru.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi huwa najikaza sana nisieze kutumia plastiki kwa wingi sababu tunaelewa kwamba tunaelewa zile changamoto ambazo labda kwa sasa. Hii dunia tunandelea kuyapata kutokana na matumizi mingi ya plastiki na hiyo saa zingine inaezaleta madhara makubwa sana katika maisha yetu. Sasa ni muhimu pia kwetu kama binadamu kuhakikisha tumejaribu kupunguza yale yote ni muhimu kwetu kama binadamu kuhakikisha tumeeza kupunguza yale matatizo yote ambayo yanaeza letwa na kutumia plastiki sababu hizo huwa zinachangia pakubwa katika maisha yetu ya kila siku na naezasema pia kwetu kama binadamu tunafaa tuweze kuelewa kwamba kuna jambo moja au nyingine ambazo zinaeza tusaidia kuweza kupunguza makali ya plastiki na haya yote yanachangia pakubwa katika maisha yetu kwa njia moja au nyingine ama inaeza tupea nafasi nzuri katika maisha yetu na hiyo hua ni jambo muhimu sana. Sasa mtu yeyote ambaye anatumia plastiki kwa njia ya kila siku, anafaa aelewe kwamba zile vitu zote ambazo labda tunazifanya, yanafaa yawe muhimu na yanafaa yawe ya kulinda matumizi mingi ya plastiki. Sababu kuna wakati mgumu ambayo labda tunezapatwa na hizi matatizo zote na hayo pia hua inachangiwa pakubwa na maisha yetu ya kila siku na saa ingine hiyo siu jambo nzuri sana. Sasa kivyangu pia naezaongeza kwamba matumizi ya plastiki ni saa zingine ni muhimu ama yanaitajika Lakini wakati mwingine pia hua ni matatizo makubwa na hua ni matatizo makubwa kwa mazingira yetu na inaezatufanya tukose kupatwa na amani ama inaezatufanya tupatwe tu na wakati mugumu na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa ndio maana tunafaa tuweze kukua waangalifu pia na jinsi ambavyo tunatupa hizi plastiki ama jinsi ambavyo tunazieka kwa njia moja au nyingine ili tuweze kuhakikisha kwamba maisha yetu labda yaeze kusonga vyema na tuweze kuwa na wakati mzuri. Na kivyangu hua najaribu sana nisitumie plastiki kwa kila siku na nieze tu kuelewa kwamba matumizi ya plastiki sio lazima iwe ya kila siku na hua najaribu zaidi nihakikishe kwamba hata ninapo tumia plastiki ikue tu ni kwa vitu za maana ama vitu ambazo ni lazima nieze kuzitumia. Na kivyangu pia sio lazima nieze kutumia plastiki kila siku sababu saa zingine huwa sioni haja ama ninapotumia plastiki tu huwa nahakikisha tu kwamba nimeeza kuitumia Kwa zile vitu mahitaji muhimu na zile vitu ambazo ni za maana na zile vitu ambazo labda zinaezachangia pakubwa katika maisha yangu na hiyo sana sana hua ni labda kuweka chakula kwenye kuweka mabakio ya chakula Ama saa zingine kuweka tu vitu za nyumba kwenye hizo plastiki na sio kutumia ile karatasi ya plastiki sababu hiyo sio jambo nzuri na saa zingine inaezachangia pakubwa kukua na maisha magumu na kukua na wakati mgumu sana katika maisha yangu na haya yote mimi hua sipendi na naezapenda tu kupatwa na wakati rahisi na kukua tu na wakati mwema na ya kimaisha na pia naezaongeza kwamba hizi plastiki za hii matumizi ya plastiki ya kila siku sio nzuri pia saa zingine inaezaletwa ama yanaezaleta madhara makubwa kwa maji yetu ya mtoni na pia hata zinapowekwa vibaya utapata kwamba mifugo kama ngombe na mbuzi wanaeza zikula na itawadhuru sana kwa mwili. Na hiyo pia hua si jambo nzuri. Hiyo inaezaleta bahati mbaya na pia inaezafanya hata hawa mifugo wetu waeze kuathirika na wengine wao hata saa zingine wanaeza kufa. Na hiyo siyo ni jambo moja mbaya zaidi. Na hiyo inanipa wasiwasi kwa sababu watu wasipolinda hizi plastiki watapata kwamba wanaathiri mazingira yetu na pia hata mifugo na mimea. Asante sana kwa haya leo.

Naam, asante sana kwa hiyo swali Naweza sema kwamba msimu wa mwaka ambayo mimi huwa napenda ni ile msimu wa jua kidogo na mvua pia ambayo inanyesha kwa njia ambayo inatosha. Sasa hiyo kuwa inanipa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba nimekamilisha mambo zangu na nimekuwa na wakati mzuri sana kimaisha na pia nimeweza kukuwa tu na ile wakati ambapo labda najisaidia sababu mimi pia ni mkulima huku na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha Sasa ninapoweza kufanya haya yote huwa naona kwamba napatwa tu na wakati mwema, wakati mzuri na wakati wenye fanaka sababu kila mara ninapokaa chini huwa najaribu kuhakikisha tu kwamba Nimeweza kukuwa mkulima mzuri na nimeweza kuelewa yale yote ambayo labda yanatakikana kutoka kwangu na yale yote ambayo labda yanakuwa ambayo yanaweza nisaidia kwa njia moja au nyingine sababu kama sio hiyo huwa ina maana kwamba kama sio hiyo msimu huwa ina maana kwamba napatwa na wakati mgumu na napatwa tu na ile ile ukosefu ya kuwakikisha kwamba mambo zangu zote zinaenda shwari na kwamba zile vitu zote ambazo labda najaribu kuzikamilisha ama kuzifanya kwa njia moja au nyingine yaweze kuendelea vizuri ama yaweze kukuwa ni jambo ambayo pia inachangia pakubwa katika mimi kuweza kukuwa mtu wa maana na mtu ambaye labda anafuatilia mambo kadha wa kadha sababu ni lazima uweze kukuwa mtu ambaye anajua kitu ambacho anataka na maisha na kitu ambayo labda inamchangia pakubwa katika maisha yake kukuwa mzuri ama kukuwa ile maisha ambayo alikuwa anatamani Sasa mimi kivyangu pia naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba hata tunapofanya haya yote, tunafaa tuweze kuelewa ni jambo ipi na ipi ambayo pia inaweza changia ama inaweza tufanya tuwe na wakati mzuri ama kama hata hiyo wakati wa baridi Wakati wa mvua na wakati wa jua kidogo sababu hiyo ndio njia mwafaka ya kujisaidia na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo tunajaribu kuyapata yawe muhimu, yawe isiyo muhimu sana yaweze kuendelea vyema na kivyangu pia, hiyo wakati ndio mimi huwa naona kwamba mifugo zangu wanapata chakula mzuri ya kutosha na wanapata vitu zao ambazo ni muhimu sana na wanapatwa na ile tu uwezekano ya kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho wanafanya ni ya amana na kila kitu ambacho wanaweza taka kukula yanaendelea vizuri na kivyangu pia naweza sema kwamba tunapokaa tunapokaa chini na kupata kwamba chakula ambayo Labda mifugo yetu wanakula ni mzuri hiyo huwa inatupa ile uwezo ya kuhakikisha kwamba ama kukuwa na uhakika kwamba tutaweza kupata mazao pia mazuri Natuteza kukuwa na ile nafasi nzuri ya mafikra na ile nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba, vitu zetu zote zitaenda shwari na tutaweza kukuwa na ile nafasi nzuri ya kushukuru wale watu wote ambao labda wametusaidia kwa njia moja au nyingine, ama kuhakikisha tu kwamba wale watu wote ambao wanatutegemea kwa njia moja au nyingine Wanaendelea shwari ama wanaweza fanya mambo zao pia kwa njia moja muhimu na njia ambayo ni njia ambao inatusaidia na inatupa wakati mwema Sasa pia kivyangu naweza ongeza kwamba ni muhimu sana kwa kila mtu kuelewa haya yote ambayo tunazifanya ni tunazifanya kwa njia moja au nyingine na tunazifanya sababu tunapenda vitu zote ambazo tunapenda ama vitu zote ambazo zinatupa wakati mwema na haya ndiyo huwa inachangia pakubwa katika sisi kukuwa jinsi tulivyo na inachangia pakubwa katika sisi kuweza kuelewa ni mbinu ipi na ipi tunafaa tufanye kuhakikisha kwamba tumeweza kujifuraisha na kuhakikisha kwamba tumeweza kuelewa ni kitu kipi na kipi kinaweza changia pa kubwa katika mafanikio yetu ya mbeleni na kutupea tu nafasi nzuri ya kuelewa kwamba ni kitu kipi na kipi kinaweza tuendelesha na kinaweza tusaidia kuwa na wakati mwema. Asanti sana.

Asante sana kwa hiyo swali, nawezasema kwamba mimi binafsi huwa najikaza niweze kupata angalau usingizi ya masaa matano kama nikidogo sababu hiyo ndiyo usingizi ambayo huwa inanisaidia, huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha ama kuelewa tu kwamba kuna hali ya mafanikio ambayo nafaa niyapate na hali ya kuweza kuelewa ni jambo ipi na ipi ni muhimu ambayo labda inawezachangia pakubwa katika mimi kuweza kuelewa ni kitu kipi na kipi ambayo ni muhimu na ni jambo kama gani ambayo itachangia pakubwa Mimi nifike mahali ambapo ninawezafika na maisha Sasa ninapofanya haya yote huwa najihusisha na maisha akila siku na huwa nakikisha tu kwamba nimaweza kuelewa huwa nakikisha kwamba nimeza kuelewa na nimeweza kufanya nini nimeweza kushukuru yale yote ambayo labda najihusisha nayo kwa kila siku na yale yote ambao inanipa furaha na inanipa nafasi nzuri na inanipa uwezo ya kufurahia tu na kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo nafanya ni zamaana Sasa mimi pia kivyangu naweza sema kwamba ni muhimu kwa watu kweza kwelewa kwamba vitu zote ambazo tunajihusisha nazo yanafaa yawe ni vitu zamaana na yanafaa yawe ni vitu ambazo labda yanaweza tupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tunapuamuka tuwe na nafasi nzuri na tuwe na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni muhimu na vitu zote ambazo tunajaribu kujihusisha nazo yawe vitu zamaana Sasa ninapo lala na napata usingizi ya kutosha Mimi huwa nahakikisha tu kwamba nimeweza kujifurahisha na nimeweza kuishi vyema sana katika maisha na nimeweza tu kuelewa pia jinsi ama mbinu ambazo pia naezajaribu kufanya kuhakikisha tu kwamba nimekuwa na wakati mwema na nimeweza kujishughulisha na jambo moja au nyingine Kwa wakati ambao inafaa na wakati ambapo labda inawezatupa nafasi nzuri Sasa kivyangu pia, nawezasema kwamba kuweza kupata usingizi ya kutosha huwa ni muhimu sana katika maisha yetu na hiyo, huwa inachangia pakubwa katika Sisi kukua jinsi ambavyo tuko Ama kukua na ile uwezu ama uhakikisho Kwa vitu zote ambazo tunajaribu kufanya Ama vitu zote ambazo tunajaribu kuyafikiria kwa kila siku na kwa sasa, nawezasema kwamba Unapo pata hiyo nafasi Ama unapo pata hiyo uwezo ya kukaa na kufanya haya yote Utapatwa na Naam, nasema unapo pata nafasi ya sio kukaa tu Lakini, unapo pata hiyo nafasi ya kulala kwa usingizi ya kutosha Utajipata kwamba unafurahishwa na unahisi vyema na hata unapoamka Unapata kwamba uko na furaha tu Kwa mfano kama ungelinganisha na wakati ambapo hujaweza kulala vyema hiyo huwa ni jambo ngumu zaidi na saa nyingine inawezafanya mtu ahisi ni kwamba amechoka na haishi vizuri katika maisha yake na hiyo huwa siyo kitu kizuri na inawezaleta matatizo katika maisha na inezafanya mtu hakuwe na mafikira mingi zaidi ya maisha na hiyo pia saa zingine inezafanya mtu akose ile nafasi nzuri ya kufurahia maisha yake na ashinde tu kama amekaserika na hiyo siyo kitu ambacho watu wengi wanezataka katika maisha Naam asante sana kwa hiyo Pia nawezasema mimi ninapo lala masaa kama matano kwa siku hiyo kwa imenitosha zaidi hiyo huwa inafanya niweze kushukuru na niweze kupata nafasi nzuri ya maisha, niweze kufurahia, sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Unafaa uweze kupata usingizi ambayo hata wewe unaridhika nayo na inakusaidia kuweza kufikiria na kupata tu nafasi nzuri ya kimaisha na nafasi ambayo inakufungulia njia ama inakufanya uweze kuelewa jinsi ni jinsi kama ipi na ipi ambayo unawezafanya. Kuhakikisha tu mambo zako ziko shwari na kila kitu inaenda salama Asante sana Kwa hayo ya leo na nimeshukuru.